Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda. Naweza kulinganisha bei na bidhaa mbalimbali bila kutoka nyumbani. Pia upata hofa na bidhaa ambazo hazipatikani kirahisi madukani. Hata hivyo huwa makini kuchagua wauzaji wanaoaminika. Kwa jumla, ununuzi wa mtandaoni unifanya nijisikie nimerahizishiwa maisha.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya maziwa kwa sababu unipa nguvu na unituliza. Ninapenda kunywa asubuhi hau jioni baada ya siku ndefu. Nilialekezwa na mama yangu ambaye unipikia chai hii tangu nikiwa mdogo. Kila ninapokunywa nahisi utulivu raha na nguvu mpya ya kuendelea na shuguli zangu.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti. Napenda ladha yake tamu laini na harufu yake nzuri sana. Mara nyingi hunifuraisha hasa wakati wa sherehe au siku za kuzaliwa. Mara ya kwanza nilionja nilialikwa na rafiki yangu na tangu siku iyo imekua kipenzi changu. Kila nikila nahisi furaha na kuridhika.

Inalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutotumia taarifa binafsi ovyo na kutumia nyila kali. Pia hubadilisha nywila mara kwa mara na kuwasha uthibitisho wa hatua mbili. Kuwa makini na tovuti au vihungo visivyo julikana. Kwa kufanya hivi nahisi niko salama zaidi ninapotumia mtandao.

Ninaanda ripoti za kazi kwa kukusanya taarifa muhimu kwanza kuhusu kile kilichofanyika. Kisha naziorodhesha kwa mipangilio na kutumia lugha rahisi kueleweka. Hakikisha nimeangalia makosa kabla ya kuwasilisha. Njia hii hunisaidia kutoa ripoti zilizo wazi na zenye ubora kwa wasimamizi wangu.

Ndiyo, wakati mwingine naweka picha zangu mtandaoni lakini huchagua kwa uangalifu. Hakikisha siweki picha zinazofichua taarifa binafsi au mahali nilipo. Pia huweka mipangilio ya faraga ili kuthibiti wanao weza kuziona. Kwa kufanya hivyo, naweza shiriki kumbukumbu nzuri huku nikilinda usalama wangu.

Ndiyo napenda kuvaa saa kwa sababu unisaidia kuthibiti muda wangu vizuri. Kila ninapo hiangalia na kumbushwa kupanga shuguli zangu kwa wakati. Pia ni mapambo nzuri linaloongeza mvuto kwenye mavazi yangu. Kwa ujumla kuvaa saa unifanya nijisikie nimepangwa na tayari kwa siku yangu.

Aina ya mkate ninayopenda zaidi ni mkate wa ngano nzima. Napenda kwa sababu unaladha nzuri na unanifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Mara nyingi hula asubuhi pamoja na chai au mayai Mara ya kwanza nilijifunza kuupenda kutokana kwa familia yangu. Kila ninapo uona mezani hunifanya nijisikie furaha na kuridhika.

Ninapokuwa nyumbani nahisi furaha hupenda kupumzika na kusikiza muziki na kutazama vipindi ninavyovipenda. Pia hutumia muda kuzungumza na familia au marafiki. Wakati mwingine huandaa chakula ninachokipenda. Kuwa nyumbani hunipa amani na hunifanya nijisikie salama na mwenye raha.

Baada ya siku ndefu, napenda kupumzika kwa kusikiza mziki au kutazama kipindi ni nachopenda. Pia uwoga maji ya joto ili kuondwa uchofu. Wakati mwingine uongea na rafiki au mwanafamilia. Njia hizi unisaidia kutuliza mawazo na kujiandaa kwa siku mpya.

Napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka na rahisi kufanya marekebisho. Na weza kuhifadhi kazi zangu na kuzishiriki kwa uraisi. Hata hivyo wakati mwingine huandika kwa mkono ili kupanga mawazo. Kwa ujumla kompyuta hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndio napenda mvua kwa sababu inatoa utulivu na furaha maalumu. Napenda kusikiza sauti ya mvua inapoanguka huku nikipumzika nyumbani. Mvua pia huleta baridi kidogo na hufanya anga kuwa safi na nzuri. Wakati mwingine napenda kutoka kutembea au kucheza mvua kidogo. Kwa kweli mvua hunifanya nijisikie amani na furaha.

Napenda chakula chenye ladha tamu kidogo, na chachu ya viungo. Chakula kama hiki, kinanifanya nijisikie vizuri na hunifanya nipende chakula zaidi. Mara nyingi, napenda chakula kilicho na viungo vya asili, na sio vya kupita kiasi. Radha hii hunipa furaha na hunifanya nikumbuke chakula cha nyumbani na familia ya.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni mafunzo ya usimamizi wa muda na kupanga kazi, yamenifundisha jinsi ya kupanga vipaumbele kufanya kazi kwa ufanisi na kukabiliana na changamoto. Pia nilijifunza kushirikiana na wenzangu vizuri zaidi. Mafunzo haya yamenisaidia kuwa mtalam bora na kufanya kazi kwa ubora zaidi.

Mchezaji ninayempenda zaidi ni Leonard Messi kwa sababu ni mzuri sana. Anacheza kwa akili nahufanya mchezo uwe wa kuvutia. Napenda jinsi anavyokushawishi timu yake na kufanya mashambulizi makubwa. Mara ya kwanza niliupenda tulipokuwa tukitazama mechi ya timu yake kwenye television. Kila ninaposikiza au kutazama hunifanya nijisikie msisimuko na furaha kwa mchezo wa soka.

Napenda kusherekea siku kuu kwa kukutana na familia na marafiki. Kula chakula kizuri na kucheza hau kushirikiana shukuli za sherehe. Mara nyingi tunapamba nyumba na kuimba nyimbo za sherehe pia. Siku kuu uniunganisha na watu muhimu maishani mwangu na unifanya nijisikie furaha. Kwa kweli ni muda wa amani, shangwe na kumbukumbu nzuri.

Kila siku mimi hutumia basi au matatu kufika kazini na kurudi nyumbani. Ni rahisi na nafuu kulinganisha na njia nyingine za usafiri. Mara nyingi nikihitaji haraka napenda kutumia baiskeli au kutembea ikiwa ni umbali mfupi. Njia hizi huniwezesha kufika salama na kwa wakati na pia kutoa fursa ya kupumzika kidogo wakati wa safari.

Ninapendelea kutumia simu za Android kwa sababu zinaendelesha kwa uraisi na zina programu nyingi zinazofaa kila siku. Zinachaguo la kuboresha matumizi ya betri na kuifathi fahili na kuruhusu kufanya kazi nyingi kwa wakati moja. Mara nyingi napenda kupia os kwa uraisi na usalama wake. Kwa ujumla napendelea mfumo unaofanya kazi kwa haraka na raisi.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kuandikia kazi, kutafuta taarifa mtandaoni na kuwasiliana kupitia barua pepe. Pia hutumia kuandaa ripoti na kujifunza mambo mapya. Wakati mwingine hutazama video au kusikiza muziki kwa ajili ya kupumzika. Kwa ujumla kompyuta hunisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi.

Ninaifadhi data yangu kwenye computer yangu na pia kwenye ifadhi ya mitandao. Hii u nisaidia kulinda faili zangu sisipotee nikiaribu kifaa. Pia uniwezesha kuzifikia kutoka popote wakati wowote. Kwa njia hii na hisi niko salama na nimepangwa vizuri.

Inapo pata kazi ya tharura uwanza kwa kutulia na kupanga haraka kile kinachoitajika kufanyika kwanza. Inaweka kipaombele kwa kazi muhimu zaidi na kuwasiliana na wahusika. Kisha nafanya kazi kwa haraka lakini kwa umakini ili kuepuka makosa. Njia hii unisaidia kumaliza kazi kwa wakati na kwa ufani.

Tunapopata mafanikio kama timu. Upongezana na kushukuru kila mmoja kwa mchango wake. Mara nyingi upatana kula pamoja hau kufanya sherehe kidogo. Hii utujenga zaidi na kutupa motisha ya kufanya kazi vizuri zaidi. Kwa kusherekea pamoja tunajenga mshikamano na furaha kazi.

Napenda kuhusu shirika langu kwa sababu linathamini wafanyikazi na linaimiza ushirikiano. Kuna mazingira mazuri ya kazi na kila mtu anaheshimiwa. Pia napenda fursa ya kujifunza na kukua kitaaluma. Haya yote unifanya nijisikie faari kuwa sehemu ya shirika hii.

Kipindi ninachopenda zaidi ni tamthilia kwa sababu huwa na hadithi za kusisimua na mafunzo ya maisha. Napenda kutazama jioni baada ya kazi ili kupumzika. Mare ya kwanza nilikiona nilipendekezwa na rafiki yangu. Kila ni kitazama na hisi furaha na kusahau uchofu wa siku.

Ndiyo, utumia mawasiliano ya video kuzungumza na familia, marafiki au wenzangu wa kazi. Ni njia nzuri ya kuona sura za watu na kujisikia karibu nao ata wakiwa mbali. Mara nyingi utumia wakati wa kazi au jioni kuwasiliana. Njia hii unifanya nijisikie nipo pamoja nao na kuimarisha uhusiano wetu.

Ujuzi ningependa kujifunza ni matumizi ya kompyuta kwa undani zaidi. Hasa programu za ofisi. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu utanisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi. Nimewahi jaribu kujifunza kidogo kupitia video mtandaoni. Ningependa kuendeleza kwa kuhudhuria mafunzo au kujifunza kupitia kosi za mtandao. Na hisi sasa ni wakati mzuri wakuanza ili kujiboresha.

Kwa kawaida, naoga maramoja aumbili kwa siku kulingana na shughuli nilizofanya. Nikifanya kazi nyingi hau nikitoka juakali huoga marambili ili nijisikie safi na mwenye nguvu. Kuoga hunisaidia kupumzika na kuanza hau kumaliza siku vizuri. Hivyo, kuoga nisehe mu muhimu ya utunzaji wa afya yangu kila siku.

Napenda kuhusu mtaa wangu kwa sababu una utulivu na majirani wema. Barabara ni safi na kuna miti na maua yanayofanya mazingira yawe mazuri. Napenda pia kwa sababu kuna maduka na huduma karibu. Hivyo ni raisi kupata kila kitu ninachoitaji. Mtaa huu hufanya nijisikie salama na furaa kila siku.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu na huduma za afya ili kila mtu apate fulsa ya kujifunza na kuwa na afya njema. Pia ningependa muundombinu mbora kama barabara na maji safi iwezekanavyo kwa wote. Maendeleo haya yatatusaidia kuondoa umasikini na kutoa maisha bora kwa jamii nzima. Ni jambo linalo nifanya nijisikie mutumaini na mustakabali wa jamii yetu.

Wakati ninapoisi wasiwasi napumzika kwa kupumua kwa kina na kusikiza mziki tulivu. Pia ujaribu kuzungumuza na rafiki hau mwanafamilia hili kupata ushauri na faraja. Mara nyingi uchukua muda wa kuandika mawazo yangu hau kutembea kidogo. Njiya hii unisaidia kutulia akili na kujirekebisha hili kuendelea na shuguli zangu kwa utulivu.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni kusimamia muda na kushughulikia kazi nyingi kwa wakati mmoja. Mara nyingi pia changamoto za mawasiliano na wenzangu na kuelewa maagizo mapya. Hata hivyo ujaribu kupanga vipaombele na kuzungumza na wenzangu ili kukabiliana na changamoto hizi. Kwa njia hii ninaweza kumaliza kazi kwa ufanisi na kuboresha utaji wangu.

Malengo yangu kazini ni kufanya kazi kwa umbora kukuza ujuzi wangu na kufikia nafasi ya uongozi siku moja. Pia nataka kushirikiana vizuri na wenzangu na kutoa mchango mzuri katika timu. Kwa kufikia malengo haya naamini nitakuwa mtalamu mbora na nitasaidia shirika kufanikisha majukumu yake. Haya unifanya nijisikie motisha na furaha kazini kila siku.

Kwa kawaida nakunywa karibu lita mbili hadi tatu za maji kila siku. Hii inanisaidia mwili wangu kubaki kavu kushugulikia uchovu na kuwa nangozi nzuri. Mara nyingi nakunywa zaidi ikiwa ni joto hau baada mazoezi. Kunywa maji kila siku nitabia muhimu ya afya yangu na unifanya nijisikia nguvu na motisha.